Hapana, mimi siishi mahali nilipozaliwa kwa sasa nilihama kwa sababu ya masomo na baadaye kazi Jambo linalonifanya nitafute fursa katika eneo lingine Ingawa sipo nyumbani nilipozaliwa bado nahisi uhusiano mkubwa na mahali pale kwa sababu ya kumbukumbu ya familia yangu kuishi sehemu hiyo tofauti kumenipa uzoefu mpya kunifanya nijitegeme zaidi na kumsaidia kukutana na watu na watamaduni mbali mbali Hata hivyo mara kwa mara hupenda kurudi nyumbani kutembelea ndugu na kumbukumbu maisha ya awali.

Mimi napendelea mfumo wa simu wa android Kwa sababu hunipa uhuru mkubwa wa kubalisha simu yangu kulingana na mahitaji yangu Napenda ukweli wa kwamba android inanirusu kubinafisha simu yangu kwa uraisi Kwanzia muonekono wa screen hadi programu ninazotumia Pia kuna aina nyingi za simu za android katika bei tafauti Kwa hiyo naweza kuchagua inayolingana na budget yangu Zaidi ya hayo, Android inanipa wizuri programu nyingi ninazotumia kila siku. Jambo linaofanya matumizi yangu yawe raisi na yenye ufanisi.

Kumbukumbu nzuri nilionayo kutoka utotoni ni kucheza na marafiki zangu jioni baada ya shule. Tulikuwa tukicheza mchezo ya jadi kama bao, kuruka kamba, au mpira wa kutengeneza kwa vifaa vya kawaida. Nilipenda sana muda huo kwa sababu haukua wa wasiwasi wala shinikizo. Kilichokuwepo ni kicheko na furaha. Baada ya michezo tulikaa pamoja tukisimuliana hadithi au tukio vinavyofuana vya nyumbani. Kumbukumbu hizi zinanikumbusha uraisi na maisha ya utotoni na furaha iliyotokana na vitu vidogo.

Kuangalia na kungoja barua pepe mara kadhaa kwa siku, hasa wakati wa saa za kazi. Kwa kawaida, huangalia asubuhi ninapoanza siku ili kuona kama kuna ujumbe muhimu unaohitaji kushughulikiwa mapema. Baadae, huendelea kuangalia kila baada ya muda kulingana na ratiba ya kazi ninayofanya. Sifungui barua pepe kila dakika, lakini hua makini nisikose ujumbe muhimu. Njia hii, hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri na kuepuka msongo wa mawazo, unaotokana na kuangalia barua pepe kila wa.

Napenda mikutano iliyopangwa vizuri na yenye lengo wazi. Mikutano ya aina hii hunifanya nijisikie kuwa muda wangu unadhaminiwa kwa sababu kila mada inatililiwa kwa mpangilio na kwa muda uliopangwa. Napenda pale kunapokuwa na agenda inayoeleweka mapema hivyo najiandaa vizuri na kutoa mchango wenye maana. Pia mikutano mifupi lakini yenye maamuzi ya wazi kuvutia zaidi kuliko mikutano mirefu isiyo na mwelekeo Kwangu mkutano mzuri ni ule unaoleta matokeo na mwelekeo wa wazi wa hatua zinazofuata.

Mimi, hunywa tagribani glasi sita hadi nane za maji kwa siku. Kutegemea na shughuli nazofanya. Ninapukua kazini au nyumbani bila kufanya kazi nzito kiasi hiki hunitosha vizuri. Huwa najaribu kunywa maji a subui, mara tu ni na poamka, kabla ya kula na pia kati ya milo. Kunywa maji unisaidia kujisikia mwenye nguvu na kuweka ngozi yangu katika hali nzuri. Ingawa wakati mingine na sahau hujitahidi kujikumbusha mara kwa mara kwa sababu maji ni muhimu sana kwa afya.

Ndiyo, mimi hupenda hadithi za ajabu kwa sababu hunifanya jisikie kama mtoto tena. Hadithi hizi hunijaza mshangao na furaha ya kugundua mambo mapya. Napenda hasaa hadithi hizi zenye vyumbe wa kufikirika au nguvu za ajabu. Zinaposimuliwa, mimi huingia kabisa kwenye simulizi na kusahau mazingira yanayo nizunguka. Pia, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nipumzike. Kwangu, hadithi za ajabu ni burudani tamu inayochanganya fantasia, hofu kidogo na mafunzo ya maisha.

Mimi napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali sana. Mwanga wakati hunipa utulivu wa macho na hunifanya nijisikie nipo katika mazingira ya kustarehesha. Ninapokuwa nikisoma au nikifanya kazi. Mwanga wakati hunisaidia kuzingatia bila kuchoka haraka. Mwanga mkali sana wakati mwingine hunisumbua na hunifanya nijisikie kama niko katika mazingira ya hospitali. Mwanga wa kati una uwiano mzuri kati ya muonekano na faraja ya macho Hasa ninapokuwa ndani ya nyumba au ofisini.

Ninachopenda zaidi kuhusu shirika langu ni mazingira mazuri ya kazi yanayoheshimu wafanya kazi. Kuna ushirikiano mzuri kati ya wenzangu na viungozi. Jambo lilanoifanya nijisikie kudaminiwa na kusikilizwa. Shirika langu linahimiza mawasiliano ya wazi yanayoleta nafasi ya kutoa mawazo bila hofu. Pia napenda jinsi tunavyofanya kazi kama timu badala ya mtu mmoja mmoja. Hali hii hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kuchangia mafanikio ya pamoja.

Ninachokipenda zaidi ni ugali na samaki kwa sababu hunipa ladha ninayofurahia sana na pia hunikumbusha nyumbani. Ugali hunipa kushiba na nguvu. Wakati samaki hunipa protein na ladha tamu isio nzito sana. Napenda sana chakula hiki ninapokula pamoja na mboga za majani kama skumawiki au mchicha. Kila ninapukula mlo huu hujihisi nimeridhika na mwenye furaha.

Ndiyo, mimi napenda maua sana kwa sababu hunipa furaha na utulivu wa moyo Ninapo yaona maua huhisi kama mazingira yanakuwa hai na yenye matumaini Napenda rangi zake mbali mbali na harufu yake nzuri ambayo hunifanya nijisikie nimepumzika Mwangwa hunikumbusha uzuri wa asili na kunifanya nitafakari mambo mazuri ya maisha Pia napenda maua kwa sababu huleta tabasamu hata siku ambayo haikuwa mzuri. Kwangu mimi, maua ni ishara ya upendo, amani, mzuri, wa maisha.

Ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza kwa haraka sana na kuelewa mambo magumu kwa uraisi. Uwezo huo ukinisadia kunyakuwa maarifa mapya bila kuchoka au kukata tamaa. Ningekuwa na uwezo wa kusoma somo jipya kulelewa kwa kina na kulitumia katika maisha kila siku au kazini kwa ufanisi mkubwa. Pia ningitumia uwezo huu kuwasadia wengine kwa kuwafundisha na kushiriki maarifa niliyopata.

Mara nyingi mimi hula wali na maharagwe wakati wa chakula cha mchana kwa sababu ni chakula kinachonishibisha na kunipa nguvu ya kuendelea na shughuli za siku. Napenda mchanganyiko wa wali mweupe na maharagwe yaliyopikwa vizuri yenye viungo wastani. Chakula hiki hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu na pia hunisaidia kudumisha afya kwa kuwa kina protini na wanga wa kutosha.

Hiyo, napenda sana mziki wa jadi kwa sababu inaniguza moja kwa moja moyoni na kunikumbusha asili yangu. Mziki wajadi ubeba historia, tamaduni na madili ya jamii zetu. Jambo linalo nifanya nijisikie nimeunganishwa na waze na vizazi vilivio pita. Napopumzika najifunza mengi kuhusu maishi ya zamani, sherehe na changamoto waliozipata watu wetu.

Chumba ninachokipenda sana nyumbani ni sebuleni kwa sababu ndicho kiini cha nyumba yetu. Hapo ndipo mimi hukutana na familia, marafiki na wageni. Na kushiriki mazungumzo ya kufurahisha, sebule inakuwa ya pekee kwa sababu ya mpangilio wa kimzori. Mwanga wa kutosha na vitu vinavyotoa faraja ndani ya Sebuleni, mimi hupumzika, huangalia televisheni na wakati mwingine husikiliza mziki au kusoma.

Ndio, nimewahi kufanya yoga mara kadhaa Hasaa nilipotaka kutuliza mawazo na kuboresha afya yangu ya mwili. Nilianza yoga kwa sababu nilikuwa nasikia msongo wa mawazo na uchovu kila siku. Hivyo, nilitaji njia ya kujitunza. Nilipofanya mazoezi ya yoga, nilijifunza kupumua, kutulivu, kunyoosha mwili na kuzingatia mawazo yangu.

Kushiri katika jamii yangu kwa kujitolea katika shughuli mbali mbali za huduma za jamii. Mara nyingi, kushiriki katika usafi wa mazingira, kupanda miti na kusaidia watu wanaohitaji msaada kama wazee au watoto yatima. Ninapofanya shughuli hizi, najisikia nina mchango wa moja kwa moja katika kuboresha maisha ya wengine. Ushiriki huu hunifanya nijisikie sehemu ya jamii na kunipa furaha ya ndani kwa sababu najua hata msaada mdogo ninaotoa unaweza kuleta mabadiliko chanya kwa watu wanaonizunguka.